Napenda kuvaa kofia mara nyengine kutegemea hali ya hewa na tukio. Wakati wa jua kali kofia huniwezesha kujikinga na joto na kunipa, faraja napotembea nje. Pia kuna nyakati navaa kofia kwa sababu tuu ninaipenda kama sehemu ya mtindo wangu hasaa zile rahisi na zinazolingana na mavazi yangu.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi na zinanzonipa fulls faraja. Mara nyingi napendelea nguo za kawaida kama shati ra mkono midogo au marefu na suruali rahisi. Wakati mwingine napenda pia nguo za mitindo ya zenye rangi za upole au zinazoringana na hari ya hewa.

Timu ninaipenda ya mpira wa mguu ni Chelsea. Napenda Chelsea kwa sababu wana historia nzuri na wachezaji wenye vipaji mbalimbali. Napenda jinsi wanavyocheza kwa binu na kasi na jinsi wanavyoshirikiana kama timu. Kila mechi huwa na msisimko na kushuhudia ushindi wao. Kunanifanya nijisikie vizuri nijisikie furaha kubwa.

Nimewai kununua tikiti za tukio mara chache hasa kwa ajili ya mchezo, tamasha au sinema. Napenda kununua tikiti mapema ili kuhakikisha nina nafasi na pia kupanga muda wangu vizuri. Mara nyingine hupenda kuangalia tukio linalopendeza na inafaa kabla kununuwa tikiti ili nisije nikakatishwa, tamaa.

Sina mnyama wa kufugwa. Kwa sasa lakiri ningependa sana kumfuga mnyama mmoja siku moja. Napendelea hasa mbwa kwa sababu ni wakarimu, waaminifu na wanaongeza furaha nyumbani. Ningependa mbwa ambaye ni mchangamfu, lakini, mtulivu, anayependa kucheza na pia kulinda nyumba.

Mchezo naopenda katika zaidi katika olimpiki ni riadha hasa mbio za Mita Miamoja na mita mianne. Napenda riadha kwa sababu inaonyesha kiasi kasi, nguvu na ustaimirifu wa ajabu wa wana riadha. Kira mbio huwa na msisimko mkubwa kwa ni matokeo ya naweza kubadilika ghafla na ushindi kuamuliwa kwa sekunde chache tu.

Na waka nawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa mwongozo na kuonyesha utamaduni wa kazi kwa njia ya kirafiki. Kwanza napewa maelezo ya jumla kuhusu kampuni au ofisi, malengo yake na jinsi timu inavyofanya kazi. Kisha nawapeleka kwenye sehemu za kazi na kuwafahamisha na wenzake ili waweze kujisikia sehemu ya timu mara moja.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu napenda watu kuwa wakweli na wasio badia. Kwani hivi hufanya ni mawasiliano kuwa rahisi na heshima. Pia napenda watu wenye heshima na upendo kwani tabia kwa kwa tabia zinazothamini, zinazothamini, zinazothamini kwa sababu uonyesha mtu kuwa anajari, isia na maitaji ya wengine.

Napenda kuenda sinema marachache kwa wiki au, hata maramoja kwa mwezi. Hutegemea muda na aina ya filamu zinazotoka. Kwa kawaida napendelea kuenda wakati kuna filamu mpya inayovutia au ninapohitaji kupumzika na kubadilisha mazingira. Sinema hunipa nafasi ya kufurahiya filamu kwenye skrini kubwa na sauti, sauti, nzuri, jambo, linaongoza, linaongeza.

Ndio napenda sana kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayonipa utulivu na furaha kwa kuwa karibu na mazingira ya asili. Kila ninapopanda mbegu na kuziona zikimea taratibu nahisi kama nashuhudia safari mpya ya uhai. Pia kulima hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kutafakari.

Ningependa kutembelea maharamia ya kirwa kisiwani, mahali pa kihistoria. Penye, hadithi nyingi kuhusu ustaarabu wa kale wa waswahili, navutiwa na jinsi mji huu ulivyokuwa kitovu cha biashara ya dhahabu, pembe na manukato, na jinsi majengo yake ya kale, kama msikiti wa kiro na jumba la usuni kubwa, yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa.

Ndio ndio husoma gazeti ingawa sikila siku. Mara nyingi napenda kusoma kwa gazeti ya mitandaoni ili kupata habari mpya kwa haraka. Navutiwa sana na habari za kitaifa uchumi na makara zinazo husu maendeleo ya jamii. Kusoma gazeti unisaidia kuelewa mambo yanaendelea nchini na duniani na kunifanya kuwa mtu mwenye taarifa sahihi.

Ndiyo ni muwe kulima mara katha na kila wakati ilikuwa ni uzoefua kufurahisha na kujifunza ilianza kwa kupanda mboga ndogo kama sukuma wiki nyanya na karoti kwenye shamba ndogo wa ubustani la nyumbani niwejifunza jinsi ya kuanda udongo kumogilia mimea kwa wakati unawafaa na kuthibiti magugu bila kutumia kemikali. Kwa hivyo.